Mimi napenda wanyama wa kufuga nyumbani kwa sababu hawa ni wanyama ambao wakona faida kubwa sana kwa vile kuna wale kama kuku wananipatia chakula na kuna kama mbuzi na ngombe wananipatia nyama na maziwa. Alafu kuna wanyama kama umbwa ambao wananipatia ulinzi pale nyumbani na pia kuna wanyama kama paka ambao wananisaidia kwa kufukuza wanyama kama vile panya na vitu kama hivyo.